Ndiyo, zoezi langu la kila siku lenye mimi ufanya ama ufanya kwa mara kadhaa kwa wiki ni zoezi la kutembea. Mimi napenda kutembea sana na kutembea huu kuna nisaidia kwa afya yangu. Kila wakati ninapoenda kutembea, mi huakikisha kwamba nimepitisha hatua elfu tano kwa wakati moja ninapo tembea. Mara nyingi mimi hutembea wakati wa jioni ama asubuhi, wakati ambapo hakuna jua jingi na hakuna joto jingi, wakati kuna baridi na hivyo inanisaidia niende hatua nyingi na naongeza hatua kwenye listi yangu. Wakati ninapomaliza mazoezi, mimi huihisi vizuri sana wakati ninatokwa na jasho, ninahisi nimerudi kuwa na afya mzuri na pia nahisi uzito wa mwili wangu unapungua kila wakati ninapoenda. Na hakikisha kwamba nimeenda mara tatu au mara nne kwa wiki kufanya mazoezi hiyo ya matembezi.

Kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye ako na uwazi. Mtu ambaye atakua kiongozi, lazima awe mtendakaji ambaye hako na uwazi na anaongea ukweli. La pili ni kiongozi ambao ako na maono. Kiongozi ambaye anawezaona mbali na anaweza takeleza mambo anayo ya sema. La tatu ni kiongozi ambaye ni jasiri. Kila mahali lazima muongozwe na kiongozi ambaye ni jasiri. Ujasiri katika mambo mingi akuwe na unyanyapaa kwenye mambo mingi ivo itasaidia kampuni. Kiongozi ambaye pia ako na subira. Kiongozi huyu awe anawasikiza wenzake ama anaoongoza kwa subira. Hiyo itasaidia kampuni sana. La mwisho ni kiongozi ambaye ako na ubunifu. Ni muhimu sana kiongozi awe na ubunifu kwani ubunifu utaongeza juhudi kazini na utaleta malengo yalio wekwa kufanyika. Na pia itafanya biashara hiyo iendelee na jambo ambalo mnalifanya lijulikane sana. Kwa hivyo kiongozi lazima awe mbunifu.

Ndiyo, mimi napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu inanisaidia kufanya ama kuokoa hiyo maasa na kufanya jambo lingine lenye maana sana kuliko kuenda kutafuta hiyo bidhaa. Kununua vitu mtandaoni kunasaidia kuokoa gharama ya mafuta ama gharama ya nauli ungeitumia kuenda kutafuta hicho kitu. Napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu wakati ninanunua kitu hicho na kisinipendeze naweza tu kurudisha kwa wakati wote ule. Na pia kwenye mtandao hiyo ya kuuza vitu mtandaoni, vitu zinauzwa kwa gharama ya chini sana. Kwa hivyo mimi naonelea sana kununa kitu mtandaoni bila kuenda kwa safari na kuzunguka huko madukani kutafuta kitu kimoja inaniokoa muda na inaniokoa pesa.